Wakati umeme huwa unakatika, huwa natumia mwangaza, nikitumia sola, nimeweka katika nyumba yangu, nimeweka sola. Kwa hivyo, wakati umeme haupo natumia sola, kwa kueza kuona katika nyumbani, kueza hata kuchaji vifaa vyangu, huwa natumia sola.

Mimi hupenda kupiga picha napenda sana nikitumia simu yangu sana sana wakati ambapo nimetembea mahali ama kama tumepumzika nyumbani na tuko na sherehe ama tu tumekaa tumefurahia nyumbani huwa napenda sana kuchukua picha na kuchukua mimi pamoja na familia yangu nafurahia sana.

Ndiyo nimewai enda kuona bahari, nimewai tembelea baharini wakati ambapo nilitembea kuenda Mombasa na nilifurahia sana kutembea kwenye baharini ambapo kuna maji mengi, kuna mandhari mazuri, kuna hewa safi na pia kuna mchanga ambao ni laini, kutembelea kwa miguu nasikia kama umefurahia. Ndiyo nimewayi enda baharini.

Huwa natumia kompyuta sana sana kwa kazi ambayo naifanya. Huwa nafanya kazi kwenye mitandao. Kwa hivo natumia kompyuta katika kufanya kazi. Ya pili, natumia kompyuta katika kuweza kuona filamu, naweza kuiangalia na kujionea nikitumia kompyuta. Kwa hivo hizo mbili ni huwa natumia.

Ni ngumu sana mimi kuishi hata siku moja bila teknolojia. Teknolojia imekua mambo ambayo ni muhimu sana katika maisha kila siku. Kwa hivo ni ngumu, ni ngumu mimi kukaa hata siku moja bila kukua mtandaoni ama kutumia teknolojia. Naitumia katika kazini na hata nyumbani.

Mimi huwa napendelea mwanga ambao ni wa katikati, sipendi mwanga ambao ni mwingi sana ama ni mkali kwa maana huwa unaumiza macho yangu. Kwa hivyo mara kadha wa kadha katika maisha ya kila siku ama katika kazini huwa napendelea mwanga ambao ni wa katikati.

Katika kazini huwa tunawasiliana pamoja tukitumia teknolojia tofauti. Kama vile tunatumia mtandao ambao unaitwa slack, tunaweza kupitisha, kupitisha maneno ama mawaidha kadhaa wa kadhaa, ama ripoti, tunaweza kutuma, tukitumia Slack. Ya pili, huwa tunatumia email, tunaweza kuzungumza, tukiwa na jambo la dharura, tunaweza kuhuasili kupitia email, na ya tatu pia tunatumia simu, pia kuweza kuwasiliana pamoja.

Ninapo amka asubuhi, nina mazoea ya kuwa na wakati wa kunyamaza na kuweza kufikiria siku ambayo itakavyo anza. Huwa naangalia kwamba kwamba naweza kukaa kama nimenyamaza naweza kuomba na kupanga siku yangu inavyo anza. Itakavyo kuwa. Ya pili huwa natayarisha mandhari ya asubuhi, natayarisha mandhari, natayarisha chakula cha kukula asubuhi.

Mimi utulia kwa kupumzika nyumbani na nina mazoea ya kufanya meditation, ninapo pata nafasi na huwa natenga wakati kama kwa kila siku naweka kama lisaalizima la kufanya kupumzika na kufanya meditation. Na ninapofanya meditation, huwa nasikia nimepumzika na ninapenda kushiriki sana meditation kwa kama muda la lisaa moja kila siku. Baada ya kupumzika na hata kufanya meditation, ninasikia furaha na kusikia mawazo kama yametulia.

Ndiyo nimewahi kulima, nilianza kulima nikiwa shuleni, kuna wakati tulikuwa na wakati wa kusoma juu ya kilimo, na wakati wa ziada tulikuwa tunaenda kwenye shamba na tunaeza kulima, na pia nilipoweza kuwa na nyumbani kwetu, pahali nilikuwa, kuna wakati tulikuwa pia tunalima, sana sana tunafanya kukuza mahindi na hata maharagwe na hata viyazi.

Msimu ambao naupenda sana, ni msimu wa masika kwa sababu hali huwa nzuri mimea inachanua na kuna hisia ya mwanzo mpya na matumaini. Hii huwa naifrahia sana kwa sababu haina baridi mingi wala jua sio mingi lakini ina hali ya kutulia na hali nzuri. Huwa nafurahia sana huo msimu.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na salama lenye hewa safi na mandhari nzuri kama bustani au maeneo ya kijani. Mahali kama hapa unifanya nijisikia amani, kuondoa stress na kueka kufikiri vizuri au kujifunza bila usumbufu. Pia napenda kuwa mahali ambapo watu ni wema na wanashirikiana kwani huongeza furaha na urahisi wa maisha ya kila ziku.

Ndiyo, mimi napenda kuimba kwa sababu si tu kunifanya nijisikie furaha na huru, bali pia hunisaidia kuondoa stress na mawazo mabaya. Napenda kuimba nyimbo zenye ujumbe mzuri au za asili. Kwani hunifanya nijisikie karibu na hisia zangu na kuungana na miziki kwa njia ya kipekee zaidi ya hayo, kuimba pia ni njia ya kujieleza, kuonyesha hisia za furaha, huzuni au msisimko na kunipa raha ya kipekee kila wakati.

Ndio, napenda chakula cha haraka mara kwa mara kwa sababu ni rahisi na haraka kupata hasa wakati nikiwa na shughuli nyingi. Hata hivyo, napendelea kuchagua chakula cha haraka ambacho kinaladha nzuri na chenye usawa walishe. Ili nipate furaha ya kula bila kuwadhiri afya yango. Zaidi ya hayo, chakula cha haraka pia hunifanya ni jisikie furaha na msisimuko. Hasa ninapo kula na marafiki au familia katika hali ya starehe.

Ninahifathi pesa kwa kupanga bajeti ya kila mwezi, kueka sehemu ya mapato yangu kando kabla ya matumizi mengine na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Pia napendelea kutumia akaunti ya benki au kadi za akiba. Ili kuhakikisha pesa zinakuwa salama na zinakuwa kwa muda. Na mara nyingine pia napanga malengo madogo ya kifedha ili kuhamasisha akiba yangu kila mwezi.

Ninapenda kufuata timu za kimataifa kama FC Barcelona na Real Madrid. Kwa sababu zinacheza mpira wakuvutia na wenye mbinu za kipekee. Kuangalia michezo yao, kuna nifurahisha sana. Kuna chochea shahuku ya mpira na pia kunifunza kujenga mchezaji bora kupitia kazi ya pamoja mikakati na uvumilivu zaidi ya yote, ninapo fuatilia michezo yao nahisi msisimuko na furaha kubwa. Hasa pale wanapo shinda au kuonyesha mchezo mzuri wakushangaza.

Napenda kula mboga za majani kama sukuma wiki, mchicha na spinachi kwa sababu ni zenye afya, zenye ladha nzuri na zinakopesha nguvu, zinafanya mtu awe na nguvu. Napenda pia kuzipika kwa njia rahisi kama kukaanga kidogo au kuzianda fresh katika saladi, jambo linalofanya nijisikie vizuri nikiwa na afya nzuri na kunipatia furaha ya chakula. Kilicho safi na kitamu.